Jee unapenda muziki wa jadi. Ndiyo ninapenda muziki wa jadi. Mziki huu unatufanya tukumbuke utamaduni wetu. Unatufanya pia tukumbuke hisia. Na pia hutufanya pia. Kukumbuka historia. Alafu pia muziki. Mziki huu unatufanya tukumbuke asili yetu. Ya jinsi mila zetu zilivyoanza. Dio ninapenda.

Niambie kuhusu kinywaji unacho kipenda zaidi. Unaweza kushiriki ni kinywaji gani na ni kwa nini? Labda ni chai au juisi. Sana sana mimi hupenda chai napenda kukunywa chai asubuhi ninapoamka na pia kabla sijalala. Halafu ni nani aliye kueleke kueleza kuhusu kinywaji. Nimekuwa ni kiona watu wakinywa chai ni tangu nizaliwe kwa hivyo ni jambo ambalo ni kama kimila kwa hivyo naeza kuinywa kila wakati.

Ndiyo ninapenda kula popcorn. Popcorn mi huipika kwa kuweka kwanza mafuta na chumvi katika sufuria. Alafu ninawacha lina kuwa moto. Alafu ninaweza kuweka popcorn yangu kiasi ambacho ninataka kula. Ninaweka ili iweze kupika. Inapika pekeake kwa hivyo sina haja ya kuangalia. Alafu naipea muda ninaporudi kuangalia napata imeiva.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kila asubui, unaweza kueleza nini unacho fanya. Mara ukiamuka. Ninapoamuka kwanza, ninajitayarisha kupika chai. Alafu, ninaketichini, ninaomba kukaribisha siku ya leo, na kuielekeza kwake mungu. Alafu, kitu cha pili, nikunywa chai yangu. Alafu, ninahakikisha ya kwamba, nimeoga. Na kupiga mswaki halafu niweze kuenda kazini.

Zana gani za dijiti natumia kila siku. Zana ya kwanza ninayotumia ni simu janja, yani smartphone, natumia kuwasiliana na wenzangu. Kitu kingine ninachotumia sana. Ni barua pepe, ninandikia barua popote ninataka kuandikia ili niweze kupata majawabu kuhusu jambo fulani kama sina uwezo wa kuongea na yeye kutumia simu, yani smartphone. Alafu kitu cha pili, mimi hutumia ni kompyuta. Natumia kompyuta katika masomo, kuweza kujua mambo mingi katika mtandao. Ili iku iwe rahisi kufanya mambo yangu.

Unasharehekea mwaka mpya vipi? Ningependa kusherehekea mwaka mpya niende Mombasa. Labda ufukweni, niweze kuona bahari, upepo, baridi, niweze kuona mazingira mapya. Ndiyo. Halafu niweze kupiga sherehe kubwa na familia yangu na marafiki, tule, tukunywe, tuvuke mwaka mpya.